Wikendi napenda kupumzika, kwenda na familia au marafiki, kunywa kahawa kidogo, kusikiliza mziki, kuangalia filamu na kusoma vitabu. Hii huwezesha kupumzika vizuri, kufurahia mda wangu na kujiandaa kwa wiki mpya.

Napenda mziki wa R&B na pop kwa sababu uniruhusu kupumzika na kufurahia hisia zangu. Muimbaji ninaye mpenda zaidi ni John Legend kwa sababu sauti yake ya kipekee na nyimbo zake zinazoguza moyo. Mara nyingine nina sikiliza mziki huu jioni wakati wa kupumzika nyumbani. Nikisikia unijaza furaha, utulivu na hisia za kufurahia maisha nampenda mwimbaji huo.

Ndiyo napenda kucheza mchezo wa ubao, kwa sababu ni burudani. Unifundisha kuwa makini na kupanga mikakati. Pia hunisaidia kukuza akili kushirikiana na wangu na kunifanya nijisikie furaha wakati wa kucheza.

Mtandao ni, napata habari kutoka mitandao ya habari kama BBC, CNN, NTV, KTN, na tofauti za habari za kitaifa na kimataifa. Pia, napenda kutumia mitandao ya kijamii kama Twitter au Instagram kwa taarifa za haraka. Lakini ninahakikisha kuangalia nyanzo vya kuaminika kabla ya kuamini habari yoyote.